Ndiyo, nawafahamu majirani zangu, nimekuwa na bahati kuwa na majirani wema, ambao wana utu, wana heshima, na si watu wa kumsumbua mtu. Kwa sababu mara mingi, pale mtu anapoishi kama majirani hauna uhusiano mzuri nao, maisha inakuwa ngumu, lakini nimekuwa na bahati kuwa na uhusiano mzuri na majirani zangu, hatuna gogoro yoyote, hatuna uhasama, tunaishi kwa amani, tunaishi kwa upendo, na ni jambo zuri sana, na ninalofurahia sana, inafanya maisha ikuwe mzuri na rahisi.

Ninavyojistawisha wakati wa likizo ni kwa kuwa na mkakati ama mpangilio wa kutosha wa muda huo nakuanga nimepanga yale yote ambayo nafaa kufanya na ni kwa muda gani nafaa kuyafanya na hivo kufuatilia mpangilio huo kwa ukamilifu na utaratibu ili nihakikishe wakati huo wa likizo nimeweza kufanya yote ambayo nilikuwa nime nataka kufanya na kutimiza yote ambayo nilikua nimepanga kuyafanya. Na hivo, chai au muhimu pia zaidi ni kupata nafasi ya kupumzika ya kutosha. Hili usirudi kutoka likizo kama umechoka, ambayo itakua ngumu sana kwako na itarudisha utendakazi wako chini. Kwa hivyo, ni kuweka mkakati ya kutosha, kuweka mpango kamilifu, na kuhakikisha unayafuatilia kwa umakini hili kuweza kufanya mambo haya yote ambayo umepanga na kuyatimiza ipasavyo.

Zoea zuri, nililojenga naeza sema ni kuwapatia heshma. Wale wote ni na jumuika nao, ama na wasiliana nao. Sitai kujua ni mtu wa ainagani, hawa ni mzee, hawe ni mchanga, hawa ni tajiri, hawa masikini, mwanamuke, mwanamume, wote na wapatia heshma. Nini kila ninapo jumuika nao, ninapo wasiliana nao, na wapatia heshma yao, na hivo napata heshma pia ya rudishwa kwangu. Na hilo ni zoezi ambaolo limenifaa sana kwa maisha, na sijai jurudia kwa nini mimi hufanya hivo.

AC ni muhimu sana, na ni nzuri hasaa kwa wakati fulani, kwa manyuni, kwa maofisini, kwa sababu inatengeneza hali ya hewa. Kama kuna joto sana, inapunguza, inaleta hewa safi, kwa kuongeza upepo. Kama kuna baridi pia, inaongeza joto. Kwa hivyo upepo wa AC ndiyo naupenda, uko na mahitaji yake na starehe yake pia. Hasa wakati wa jua na joto jingi. Husaidia sana.

Mimi ni mtu ambaye anapenda kimia, napenda amani, napenda kimia, mahali pana utulivu, hiyo ndiyo ustare yangu. Mahali pana kelele, siwezangi kukaa kwa starehe, hata kama ntavumilia, ntaka kukuvumilia kuvumilia tu, lakini sikuwa kupenda, kelele siyo kitu ambacho hunifuraisha. Kwa hivyo, ntasema, nimi ufuraiya amani, nafuraiya kimia, mahali pana utulivu. Kwa hivyo.

Kwa sasa, siishi mahali nilipozaliwa, tulipokuwa tukiishi nilipozaliwa, tulikuwa tunaishi hapo Mtaa wa Huruma, hapo Nairobi na huko nilipomaliza shule nilitoka maramoja, vile nilipoajiriwa, nikahama, nikajifungulia nyumba mwenyewe. Nikaanza nikajikodea nyumba mwenyewe, nikaanza kuishi peke yangu. Na kutoka wakati huo nikapata jamii. Nimeishi mitaa kama mitatu hivi tofauti kutoka wakati huo hadi wa sasa. Kwa hivyo la siishi mahali nilipozaliwa.

La, mimi huwa sigavi taka. Zote nazieka kwa karatasi ya takataka. Lakini hasaa chafu zenye tunapata mara mingi ni hii ya chakula. Au ukifagia nyumbani huko chini, uchafu utakaopata, huo ndio tunatupa. Hatuna vitu mingi vya ajabu ya kutupa kwa taka. Kwa hivo sioni uhitaji wa kugawanya kwa sasa. Lakini pengine tukifika mahali taka zetu ni za aina tofauti tofauti ambazo haziezi ambatana pamoja basi itakua itahitaji tugawe wakati huo, lakini kwa sasa hatugawi vyote tunavitupa pamoja kwa karatasi ya taka na tunatupa zote pahali tumewekewa na wenye nyumba pa kutupa takataka.

Kujitunza kuna aina mbili, kuna kimwili na kuna kimi mafikira. Kimwili mi huhakikisha nakula vizuri, nakula chakula chenye afya nzuri, najitunza kwa kuimarisha usafi wangu wa kimwili, nahakikisha nafanya zoezi ya kutembea mara kwa mara. Ili niweze kuwa na afya nzuri. Nikiwa mgonjwa naenda naangaliwa hospitalini. Natumia madawa ambayo inafaa. Na sifanyi mambo ya kisherati au ya aina yoyote ambayo itanidhuru kiafya. Kimafikira nahakikisha nafanya mambo ambayo ni mazuri. Kama kutunza familia yangu, kuwa hapo kuwa saidia na kuhakikisha kuwa najikimu kimaisha. Kwa hivyo nikistahimili hayo. Najua ya kuwa na jitunza vizuri.

Mimi hujilinda na vitisho vya mtandao kwa kuhakikisha ya kuwa simu yangu iko na usalama. Hii mitandao ya usalama ambayo huwekwa kwa simu nahakikisha iko niko nayo na inafanya kazi vile ipasavyo. Pili nahakikisha kuwa hawa watapeli ambao mara kwa mara wanapiga simu kujaribu kuhadaa mtu ili waweke waweze kukuibia kwa kwa simu. Nawaepuka kabisa na siwapatii nafasi ya kujumuika nao pia kuweka najitahadharisha na mitandao ambayo naweka kwa simu ili nisiweke mitandao ambayo hayana usalama ama hayana mwelekeo na niya tisho kwa simu yangu. Kwa hivyo nikifanya hayo nahakikisha kuwa simu yangu iko salama na haina na najiepusha na vitisho vya mitandao ambayo yaeza kudhuru simu yangu.

Mimi hupenda kutembea kwa marafiki zangu. Napenda kuwatembelea marafiki zangu au hata jamii yangu. Kuenda kutembelea wazazi wangu, pahali walipo, ndugu zangu, marafiki, kujumuika nao, pahali walipo. Hilo ndilo la kwanza ambalo napenda.

Siku hizi imekua ngumu sana kukosa kutumia simu kununua vitu. Kwa hivyo, ndio, mimi hununua vitu kwa simu. Nikitumia simu, kuna mitandao ambayo yanakuruhusu kuona na kununua vitu kwa uharaka na kwa usalama pia. Siku hizi imekuwa ni rahisi sana. Uzuri wake ni kuwa wanapeana vitu hivi kwa bei nafuu na pia kuna orodha kubwa sana ya kuchagua orodha kubwa sana ya kuchagua ya vitu na bei ni tofauti kwa hivyo ni rahisi sana kupata kitu kizuri kwa bei nafuu na kwa urahisi sana. Na unalipa tu wakati ulipo utakapo pata hicho kitu. Ukipata hivi ndio unalipa. Kwa hivyo kuna usalama hauta poteza pesa yako. Na mara mingi ukipata ambacho chenye umenunua hakiambatani na vile ulielezewa ama vile walipo kuwa wamesema unaweza kurudisha na kupewa kingine. Kwa hivyo imekua rahisi sana na ni salama kutumia simu kununua vitu.

Mimi husasisha vifaa vyangu mara kwa mara uzuri wa vifaa vyangu ambavya niko navyo. Hunifahamisha wakati kuna sasisha mpya ambayo imetokelezea yahitajika kuwekwa kwa simu. Na hivyo ikisha nifahamisha kuwa kuna update ambayo inahitajika. Na isasisha wakati huo. Kwa hivo kila mara kutokeapo sasisha mpya mimi huiweka kwa kifaa changu na kwa hivyo nahakikisha kuwa iko tayari na iko imefikia wakati kila wasaa saa.

Muda kazini ni muhimu sana na upangaji wake pia vilevile. Kwa hivyo, vile mimi hushughulikia kazini ni kupanga mkakato ya kazi yangu vizuri nahakikisha nimepanga kutoka mwanzo hadi mwisho chenye nitafanya kila lisaa ambalo niko nalo. Pahali nitaanzia, hasa naanzia na zile kazi zenye kipaumbele, zenye ni lazima zipeanwe ambazo ziko na muda mfupi wa kufanya. Nashughulikia hizo namaliza napeana halafu ndiyo naendelea kushughulikia hizi zingine ambazo hazina haraka. Na hivyo nahakikisha kuwa kwa siku kazi zenye za haraka zimemalizwa kwanza na za polepole nazishughulikia siku inavyoendelea ili kukitokelezea tatizo niko na nafasi na muda wa kuitatua kwa polepole na utaratibu. Hivyo sipotezi wakati wowote. Nikipanga shughuli polepole na nihakikishe nimefuata kwa umakini mpangilio wangu nahakikisha siku ikiisha nitakuwa nimefanya jambo la umuhimu na sitakuwa nakimbia hivi hivi bure bila mpango.

Mara mingi nitakiri ya kuwa mimi hua nala chakula cha ugali na kama sio ugali ni mchele. Mara mingi mchana napatanga ntakula either mchele au chakula cha mchele. Pengine kitoweo tu ndiyo kitatofautika lakini mara mingi hivo viwili havikosi kapsa.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni muhimu sana kwa kila mahali pa kazi. Na hivyo, ni lazima tuweze kujua vile utawasiliana na wenzako kazini. Na la kwanza kuelewa ni ya kuwa kila mtu ako na ako na chenye analeta kwa kikundi. Kikundi chenye wapo kazini kila mmoja kuna chenye ambacho analeta. Na hivo kila mtu ni muhimu na ni lazima asikizwe na apewe nafasi yake ya kujielezea. Na hivo ushirikiano unakuwa ni wa nguvu sana. Kama sote twaelewa ni nini lengo letu, lengo letu la pamoja tunalielewa sote na tunalielewa kwa kina. Ushirikiano unakuwa mraisi. Kama kila mtu anajua chenye anapaswa kufanya kwa huu kwa ili tuweze kutimiza, lengo letu pia inakuwa rahisi kushirikiana na wengine. Ni vizuri kupeana heshima kabisa, ni vizuri kupeana nafasi ya kila moja kusikizwa kutiliwa maanani chenye anacholeta. Na hivyo, ushirikiano unakuwa mrahisi na unakuwa wa nguvu na mnaweza kutatua tatizo lolote ambalo mtakutana nalo mkiwa na umoja huo.

Rangi ambayo hunipendeza mimi ni rangi ya samawati. Rangi hii nivaapo nguo za samawati, hufanya nisikie nimejiamini, nasikia nakaa vizuri, na pia inanipatia bidii ya kukutana na watu. Ni rangi ambayo naona inanifaa zaidi. Na ambayo naskia inanipatia uaminifu na ushujaa. Ninapoendelea na shughuli zangu.

Ntasema ya kuwa napenda kutumia GPS kulinganisha na kusafiri na ramani. Ramani inakuwa ngumu sana kusoma na hivo unaezajipata umepotea bila kutaka ama kupanga. Lakini ukitumia GPS inakuwa raisi inakuraisishia kazi. Utaiambia tu penye unataji kuenda nayo itakuelekeza adi hapo. Na mara mingi kwa hivi vifaa tuko navyo vya simu. Iko na programu ambayo inakusaidia ya Google Maps ambayo inaeza kusaidia. Na kukuelekeza hadi ufike pale unapofika. Ingawapo pia iko na matatizo yake. Lakini mara mingi sana itakufikisha salama. Pale unapotaka kuenda na kwa urahisi bila kushinda ukitafuta ni huku ama ni kule. Na pia iko na kama mtu unaenda kutembelea, mtu tuseme, anaeza kutumia linki, anakutumia pali yeye yupo kwa hivo wewe ukishaieka tu kwa GPS yako, GPS itatafuta tu pahali yeye yupo na hivo itakua ngumu hata zaidi kupotea. Ukilinganisha na ramani, ramani ni lazima usome na ujielekeze. We mwenyewe hivo nafasi ya kukosea njia ama kufanya makosa inakuwa ya juu sana.

Mradi mya wa kazi, hata sio kazi tu. Mradi mpya kijumla. Inahitaji mpangilio mzuri sana. Ni lazima ukue umefanya utafiti wa kutosha. Unajua kila kitu ambacho chahitajika. Unahakikisha kuwa. Ukona kila kitu ambacho. Unahitaji. Kwa hivo. Hilo ndiyo la kwanza. Kutengeneza orodha ya chenye unahitaji. Na ni nini unahitaji kwa wakati mgani, ni watu wa aina gani unahitaji, ni wataalamu gani unahitaji, na uhakikishe umepata yote na umeitayarisha. Hivo, ukianza mradi, usijipate umefika mahali ambapo unahitaji kitu fulani na hauna. Kwa hivyo, fanya utafiti wa kutosha, jua ni nini unahitaji, na ukishajua nini unahitaji, tafuta hivi viti vyote vieke tayari, ili ukianza ukue na utaratibu wa kuhakikisha utafika mwisho na utafika mwisho kwa njia ambayo ni mzuri. Vile vile, mambo hubadilika. Ukianza mradi, utapata mambo ni tofauti kulingana na vile ulikua unatarajia na matarajio yako. Na hivo, ni lazima ukue na wepesi wa kubadilisha mipango yako. Uweze kubadilisha mipango yako hili uweze kufuata ile njia ambayo inapaswa kulingana na ile fahamu yako sasa umeweza kujua. Kwa hivyo ule wepesi pia unahitaji wa utendakazi kazi hili uweze kuhakikisha mradi wako unaendelea vizuri hadi mwisho kutoka mwanzo hadi mwisho.

Picha zangu kibinafsi kuziweka mtandaoni siwekangi mara mingi. Mimi huwa siweki kiholela wacha niseme. Siweki kiholela. Naweka pengine kama nimeenda mahali kulikuwa na kitu ambayo sherehe fulani. Tumeenda nimejumuika na watu. Tumepiga picha. Na pengine wanataka kuiona. Hiyo nitaiweka mtandaoni ili waweze kuona. Ama nataka kuonyesha watu burudani fulani ambayo nilikuwa nimetembelea. Hiyo naweza weka ama sherehe. Au mahali pa umuhimu ambayo nataka kuonyesha watu kwa ujumla. Lakini inakuanga ni ngumu sana niweke picha zangu binafsi mtandaoni huwa siweki kiholela. Lakini kama nimepatana na picha zingine ambazo ni za kupendeza hizo mimi mara mingi huweka hizo lakini si zangu kibinafsi.

Tuna bahati sana sikuhizi kwa kuwa kuna njia mingi za uhifadhi wa pesa. Mimi hasa hutumia benki kuhifadhi pesa. Pia kuna kiasi fulani naekeza kwa hisa. Natumia uwekezaji wa hisa ili pesa hizo ziweze kukua. Na tatu pia ni kwa mashirika. Mashirika kama ya sako hivi. Unaeka pesa ambapo unaeza chukua hata uweze kupata mkopo, wakujikimu, wakurudisha kwa pole pole. Kwa hivyo aina hizo tatu ndiyo na zau zenye natumia sana kuhifadhi pesa zangu.

Wakati wa mvua unakuanga ni wakati mgumu sana hasa kwa watu kama sisi ambao tunasafiri kuenda makazini, hapa jijini. Kwa sababu wakati wa mvua magari mara mingi hayapatikani. Na pia msongomano wa barabara unakuwa mwingi sana. Hivo inabidi utoke mapema zaidi ya ulivyokuwa umezoea, ukienda kazini, ama ukienda shughuli zako, lazima utoke mapema kwa sababu kwanza msongomano wa barabara uko kwa wingi na kupata magari ya kusafiri ni ngumu sana. Na pia gharama inaenda juu na hiyo inakuwa ni shida au changamoto moja ambayo lazima ujue vile utajipanga nayo. Pili wahitaji pia kuvaa nguo na viatu ambavyo vitaeza kuzuia mvua au kutafuta hata mwavuli na hivo inakuwa ni mzigo mwingine mkubwa au gharama yengine ya kujiongeza na pia ukisafiri njiani unapata maji matope inakuwa ngumu tu. Kwa hivyo inaongeza shughuli za kazi na maisha pia inayokuwa na uzito fulani. Lakini kama huhitaji kwenda mahali, kama umetulia tu nyumbani na mvua yanyesha wakati huu hakuna shida unaeza kaa ujivinzari na kahawa yako, utulie, ujiangalilie tu, ufurahi na burudani yako.

Kuna wakati ambao nilikuwa napenda mahali pa kelele, lakini sio sasa. Sasa nafuraia mahali penye kimya, penye utulivu ambao naeza tu kutulia nikae tu na mafikira yangu. Nikitulia, nikipumzika, nikipumzisha akili na mwili kwa kimya na utulivu. Lakini kitambu kwa ujana wangu, nilikuwa napenda kukaa mahali kuna kelele, kuna mambo mengi ambayo yaendelea, lakini sio kwa sasa, muda huo umepita.

Kwanza, nahitaji kujua ni msaada wa aina gani nahitaji kazini. Kama ni msaada wa kikazi, tuseme kazi imenizidia, nahitaji usaidizi kutoka kwa wenzangu. Hiyo nakuanga naongea na mtu mwenye nafanya na yeye kazi vizuri, namwelezea shida ambayo inaendelea, na namwomba usaidizi tu kwa ukarimu na kwa upole. Kwa sababu hata mimi hujitokeleza kuwasaidia kila wakati mtu ako na shida nahakikisha niko tayari kusaidiana na wao ili tuwe na huo umoja kwa hivyo tukiwa na huo umoja hata mimi nikihitaji msaada wa kikazi naweza uliza mwenzangu na nahakikisha atanisaidia ama nitapata usaidizi. Lakini kama ni msaada wa kibinafsi pengine niko na shida fulani nyumbani nahitaji mawaidha. Pia vilevile vile umeweka watu karibu na wewe ndiyo utapata msaada. Ukizungumza nao vizuri, uwaelezee, uhakikishe ya kuwa wale watu unaoongea nao ni watu ambao mnaelewana na muna uelewano huu ya kuwa wanaweza kusaidia bila kukuchukulia mabaya inakuwa sawa. Kama ni jambo ambalo ni lazima ni shida fulani unaipata kazini na ambayo inahitaji umaarufu au usaidizi wa hali ya juu, hiyo unaweza pelekea mkubwa wako. Kwa hivyo inahitaji, inategemea ni usaidizi wa msaada wa aina gani ambao unahitaji ili kujua vile utautatua.

Jukumu nilipendalo zaidi kazi ni jukumu ambalo litakuletea umaarufu. Litakupatia nafasi ya kuonyesha umaarufu wako, utenda kazi wako, kwa watu hasa wakubwa wako, likupatie nafasi ya kuendelea au kupata kazi ya hali ya juu ama ata kuongezewa kamshahara hivi. Kwa hivyo nafasi ambayo inakupatia, kazi ambayo inakupatia nafasi ya kujionyesha umaarufu wako, ujuaji wako wa kazi, hiyo ndiyo niipendayo zaidi. Ili nieze kuwaonyesha hasa wakubwa wangu hata wenzangu wenye nafanya nao kazi kuwa kazi yangu naielewa ni mimi ni stadi wa kazi na hivo nafaa au napaswa kuangaliwa vingine. Kama kuna pengine kazi ya hali ya juu naeza pewa ni sawa, nijieke tayari hapo.

Ukamilisha kazi kwa wakati ni jambo ambalo nila muhimu sana. Kwanza nilazma ujue ni wakati gani ambayo kazi hii inahitaji kukamilishwa. Nilazma ujue nilisaa limoja, ni masaa ma wili, ni siku ikiisha, ni wiki moja. Nilazma kwanza ujue ni mda gani kazi ambayo unafanya inaitaji ili kukamilishwa. Ukishajua hivi inakua rahisi pia wewe kujipa, kujipanga. Kama ikona wakati mfupi, unawipatia kipaumbele, unafanya hiyo kwanza. Au kama ni yadharura, kama ni ya dharura, pia unaipatia kipa umbele. Hivo unahakikisha mda ambao umeipatia ya kuifanya, umekamilisha kwa mda huo. Ili usizidishe, hau usipunguze, ipatie, na upia usiharakishe sana hili ufanye kazi hiyo ya iharibike. Ipatie makini, hakikisha umeifanya vizuri na kwa ustadi. Ili usifanye tu kazi kumaliza na ufanye kazi mbaya. Kwa hivyo ni lazima uangalie mawili wakati unahitajika. Na wakati huo uangalie ya kuwa ni kumaliza na kuifanya kazi mzuri. Na pia ikona haraka ama haina haraka. Hilo ni jambo lingine ni lazima uzingatie. Ukiamua ni nini unaanzia na ni nini unamalizia. Na pia ukuwe na ustadi na ufwatilie kwa kina na makini sana kazi yako. Na uhakikishe umefanya kwa mda ambao unapaswa.

Mimi hukaa mara mingi hadi saa tano hivi, usiku ndio nilale lakini pia inategemea, kama nikona kazi ya usiku, saa zingine nafanya kazi usiku kucha lakini kama ni siku ya kawaida, nafaa kulala, masaa ya kawaida inakuwanga saa nne, saa tano hivi usiku.

La, nitasema ya kuwa kwa sasa sifanyi ugawaji wa taka kwa sababu takataka zetu hapa ni za kawaida tu uchafu wa chakula, tuseme vitu unatupa ukitayarisha chakula. Uchafu ukifagia yenye unapata chini unatupa kwa hivyo taka haina maneno ya ajabu. Na hivyo si muhimu kugawa kwa hivyo tunatupa pamoja kwa karatasi ya taka na tunaenda tunaweka pahali tumeonyeshwa na penye tumekodisha nyumba pahali tunafaa tujumuishe hizo taka ili zikuje kuchukuliwa na hivyo haina maneno ya ajabu. Taka ni hii ya kawaida tu. Haina lolote la kutisha wala kuhitaji ugawanyishaji mkubwa sana. Lakini kama ni makampuni hivi, makampuni yahitaji kugawanyisha kwa sababu iko na taka za kila aina. Kuna taka nzito, kuna taka rahisi, kuna taka ya chakula, hivyo haziwezi jumulika. Lakini hapa nyumbani inakuwa rahisi.

Ndiyo, ntasema napenda kununua vitu mtandaoni. Siku hizi imekua raisi sana kununua vitu mtandaoni. Na isipokuwa tu kwa raisi na kwa salama pia. Na kwa sababu vitu ambavyo navipata mtandaoni viko na bei nafuu na ziko orodha kubwa ya kuchagua. Kuna orodha kubwa ya kuchagua. Hivo inakua raisi, inakua bei nafuu na inakua salama zaidi kutumia mtandao. Kuliko kuenda tu kujitafuta, kujichokesha ukitembea, uku na kule madukani. Si ni raisi tu ukae kwa nyumba utafute chenye unatafuta kwa simu, uagize, uletewe. Kwa hivo ni raisi, ni salama na ni kwa bei nafuu.

Kujitunza vizuri au, kujipamba, kimwili, hutegemea sana na nywele, vile unavyo linda nywele zako. Na maramingi mimi ili nionekane nakaa vizuri, nahitaji kunyolewa nywele yangu vizuri. Kwa hivo, nahakikisha, nime nyolewa hasaa maramoja kwa mwezi. Nywele yangu huwa aimei haraka sana kwa hivo maramoja kwa mwezi ina hakikisha niko sawa. Na ukinyolewa nywele unanyolewa ndevu pia unakaa msafi. Unakaa mtu wa kueshimika unakaa vizuri unavutia. Kwa hivo maramoja kwa mwezi imenitosha mimi ili kukaa vizuri na nakaa mtu wa kueshimika.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubui, zaidi mimi ni chai ya strungi. Chai ya strungi, kukiwa na sukari, hiyo imenitosha. Ikiwa moto kabisa, hiyo ni dawa yangu tosha. Sasa nikipata kitu ya kula pia kama chapati hivi mkate ya andazi. Hiyo sasa nimeridhika hata kabisa.

Zawadi nzuri nimewahi kupokea naeza sema ni sa ya mkono ambayo nilinunuliwa na mke wangu ambayo ilikuwa ni ya dhahabu. Saa hiyo nimeipenda sana hadi wa sasa nimeweka ingawahapo haifanyi kazi kwa sasa lakini nimeshundwa kuitupa. Ninaipenda sana na hiyo ndiyo naeza sema ni zawadi nzuri zaidi nimewahi kupokea.

Mimi Hulinda Faraga yangu, mtandaoni, kwa kuakikisha kuwa natumia nywila za hali ya juu na ni zenye nguvu, pia natumia programu za usalama wa vyombo vyangu, venye natumia kama simu ama kompyuta. Nakikisha kuwa nasasisha programu zangu zote, ziko na usalama wakutosha. Na sipeani maneno yangu ya nambari zangu za simu, maneno yangu ya banki, na fedha, majina, na anuani. Sipeani kiholela hivi mitandaoni. Nikifanya hiyo yote nakikisha kuwa nikona usalama wakutosha mitandaoni na faraga yangu imelindua na hakuna anayeweza kuivuja.

Nikifanya kazi na timu ya mbali, kitu cha kwanza ni lazima tukue na uwasiliano wa kutosha. Tukiwa na uwasiliano, kazi hata kama ni kwa umbali, itakua rahisi kufanya bila wasiwasi au shida zozote. Ama shida zitakua zimepunguzwa hasa. Kwa hivo, uwasiliano ni lazima tukue na uwasiliano mzuri na wa kutosha. Na wa mara kwa mara pia. Tukue tumesikizana kwamba kila siku tunawasiliana, tunaelezana ni nini kazi ya ambayo tutakua tukifanya, na kama kuna shida yoyote ya siku iliyopita, tunaelezeana na tunawasiliana jinsi ya kutatua na kuendelea na kupanga, na kupanga kwa pamoja hasa, panga pamoja ni vile tutakavyofanya kazi. Tukishasikizana hivo hakuna shida hata kama tuko mbali. Tukiishasikizana shida tumegawana kila mtu chenye anafaa kufanya, kila mtu anaelewa chenye anafaa kufanya na tunawasiliana mara kwa mara kunapokuwa na shida. Hata kama hakuna tunawasiliana tu kujuliana hali na kujua muendeleo pali umefika wa kazi yenye tunafanya. Hivo hakuna shida yoyote nimeweza kupata kuwa na uwasiliano ni kipaumbele.

Habari mtandaoni ndio njia naipendelea zaidi ya kuliko kusoma gazeti ya kushika kwa mkono. Kwa sababu habari mtandaoni ni bure haina garama kubwa haina uchovu haina maneno mingi. Utashinda ukibebana nayo, naweka uku, naweka kule. Unasoma tu kwa utaratibu mkononi. Popote ulipo, wakati wawote ulipo na wakati wowote utaka hapo na haiezi potea. Iko hapo kila wakati tayari kwa kukuchukua na kusoma. Wakati wowote unaitaji kusoma. Kwa hivyo, habari za mtandahoni ndio nzuri, ndio raisi na ndizo naftumia.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni mazingira ambayo kila wafanyikazi wamepewa heshima yao, watu wanasikizana, haki zao zaki kazi zimeangaliwa na hakuna mzozano au vita wa aina yoyote. Watu wanafanya kazi kwa ustaarabu na kwa umoja, kwa furaha na kwa kupendana. Ukipata hiyo, mazingira kama hio naona hiyo ndio yafaa na ndio ya kupendeza zaidi.

Mi hupendelea tishati. Tishati ya mikono mifupi hasaa naskianga ikiwa ndio nzuri kwangu kuliko shati. Lakini pia inategemea na ni mda gani na uko na shuguli gani. Kama naenda kazini, ntapendelea kuvaa shati. Lakini kama ni kupumzika tu kujivinjari, hau ata kuenda kutembea tishati mara mingi ndiyo nachagua mimi.

Ndiyo, mimi napiga kura, mini mpiga kura, nilichukua kura mwaka wa elfu moja tisini elfu moja mia tisa tisini na nane na nilipiga kura wa mara kwanza mwaka huo, na sijaikosa kupiga kura hata mara moja kutoka wakati huo, na nitendelea hivo hadi hadi wakati hule sita eza kupiga kura tena. Kwa sababu kupiga kura ni kitu ambayo naamini ni haki yako na ni umuhimu sana. Hili kuchagua viongozi wetu. Na hiyo ndiyo ile nguvu tu ni konayo kama mbinafsi.

Mziki ni mojawapo wa burudani zangu ninazopenda sana na aina ya mziki ni ninaopenda sana maramu. Nambari moja ni zile za rock. Hizo ndio nipendayo sana. Kifuatiwa na za reggae na pia mziki uitwao classical music. Hiyo pia mimi hufurahia. Hizo tatu nikisikiza niko sawa kabisa. Zinaliletea furaha na zanisisimua kabsa.

Hekima ambayo nimejifunza na ni ya umuhimu sana maishani mwangu ni ya kuwa ni muhimu sana kukubali maisha yalivyo. Vile maisha yalivio yakubali. Usipoteze wakati au nguvu zako ukifikiria yaliyojiri, vile ungefanya tufauti ama la. Kubali yamefanyika vile yamefanyika na chukua hilo kama funzo. Ili usirudie kama ni libaya usirudie tena. Chukua kama funzo kama nilizuri. Fanya hivo hivo tena. Na hivo utaendelea ukiimarika kimaisha. Kwa hivyo kubali mambo yaliivyo. Na kama yamefanyika yamefanyika. Chukua kama funzo na uendelee na maisha yako.